Kulingana na swali ambalo nimeulizwa ungependa kuona maendeleo gani katika jamii Mwanzo, ningependa kuona jamii ambayo haini utengamano, jamii ambayo inashirikiana katika kila jambo, ili kuituunza na kuihifadhi maudhui na tamaduni za kiafrika. Ningetaka pia kuona jamii ambayo iko na upendo, jamii ambayo watu hawapigani hawatengani, wanapendana kila mmoja, watu ambao wanashirikiana kwa kila jambo na kusaidiana kimawazo, kusaidiana pia kama kifamilia, kuelewana, kupendana, na kutotengana katika kila kila tamaduni, iwe ni sherehe, iwe ni harusi, iwe ni sherehe za kitamaduni, yaani jamii ambayo ina upendo.

Kutoa sadaka na mchango ni jambo nzuri sana, kwa maana inasaidia wale ambao hawajiwezi. Kwa mfano kuna kanisa ambazo iyo sadaka inatumika kwa kulisha wasiojiweza, ama wale ambao mayatima, watu ambao wako kwa streets hawana pa kula, hawana pa kulala.kuna kanisa ambayo inasaidia ayo maneno, piya inasaidia katika ujenzi wa kanisa, pale ambapo kuna mnataka kununua vyombo vya kanisa kama speakers, mikrofoni, ama pia kama mnataka kuendeleza na mjengo wa kanisa inasaidia sana. Piy inaonyesha kuwa unashirikiana na waumini wenzako, unawashika mkono na kuimarisha imani, pia inaonyesha kurudisha shukrani kwa mungu, kama ukitoa unarudisha shukrani kwa ile jambo yote ambao mungu amekufanyia, piya inaonyesha kuwa ukona moyo mzuri na unakubaliana na mafundisho ya mungu, lakini pia kuna upande mwingine ambao unafaa pia kuzingatiwa sana sana, ila kuna kanisa zingine wazina lazimisha watu kutoa sadaka, lakini inafaa mtua anatoa kwa hiari yake mwenyewe, sio kwa kulazimishwa ama ile umekosa lakini bado unaji push uende ukatoa sadaka, soo kutoa sadaka ni jambo ambalo ni muhimu sana na ni jambo njema, na inaonyesha kuwa mtu unamoyo mkunjufu na unamoyo safi.

Mimi sana sana wikendi ni siku ya kupumzika, watu wengine wikendi ni siku ya kwenda kujumuika, kulewa, kwenda densi. Mimi wikendi sana sana napumzika na familia yangu, na lala, na tazama, televisheni, naingia mtandaoni kuangalia ni yapi yanayojiri, nakutana na marafiki ama familia, tunaenda tunakula chakula cha mchana ama jioni, saa zingine napeleka marafiki wangu, road trips, ama klabu. Hawa wanakunywa kwa sababu mi sinywi mi natulia tu, saa zingine kuna ibada kanisani sisi tunaenda kuosha kanisa, kuimba, kuomba kusafisha nyumba ile ambayo watu wanaita deep cleaning unaosha chini ya vitanda, chini ya viti unaosha choo unaosha madirisha, yaani kusafisha kila mahali, pia side hustles, hizi kazi za hapa na pale kama kazi za mtandaoni ama kwenda kufanya tu shuguli za aina mbalimbali.

Kwanza, siku ya leo ni tarehe moja mwaka waelfumbili kumina, mwaka elfumbili ishirini na sita. So, janayote ni mekua kwa kanisa mkesha waku vuka mwaka. Nili lala late sana. So, leo nimejisikia sa tatu ya asubuhi. Kitu ambacho sii cha kawaida sana kwa sababu, watu huamka mapema lakini, leokulikuwa na excuse kwa sababu ni new year. So, ni liamka sa tatu na kitu cha kwanza, nikiamka kwanza ni kuomba. After ya kuomba, ni breakfast. Breakfast sana sana Kenya tunakunywa chai, na kama mandazi au mkate, kama si mkate, cha kula iliyo lala, kitu kama hiyo. So, mimini likunywa chai na mkate. Na sikuenda kazi leo. Leo sikuenda kazi ni meshindatu ni nyumbani. Nikiwa ni metulia na familia yangu, tuki ngojea tuonehii mwaka itaenda aje. Nili jihisi vizuri kwa sababu, pia jana ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa, so ilikuwa birthday yangu. Nili kuwa ni mefurahi sana. Nili kuwa ni mefurahi kabisa, nilikuwa na furahatele, kwa sababu nilispend na marafiki zangu na familia jana. Yote tukashinda leo. Tumeamka, tumeenda out. Tumekulanya machoma na ugali. So, siku yangu imekuwa vizuri hataka ma sikuenda kazi.

Mwanzo naamini kila mtu ana preference yake kwa chakula na mimi nafikiri napenda chakula chenye mafuta kiasi kiasi ndogo si mingi kwa sababu chakula chenye mafuta mara mingi huwa na fleva nzuri na kunifanya niskie nimekula, iyo ni chakula yenye ikona mafuta kidogo lakini pia, lazima nizingatie afia yangu kwa ivo siwezi kula mafuta kupita kiasi napenda balancing kwa mfano kuongeza healthy fats kama avocado, olive oil, njugu hapa napale, inasaidia kufurahia taste bila kuathiri mwili wangu kila wakati ni kila chakula chenye mafuta sana huwa nachafuka roho, naskia ni kama nawezatapika pia na bloat tumbo, naskia kama ni tafura napenda pia kupika chakula chenye mafuta kidogo mwenyewe kwa sababu najua zile ingredients ni safe na nitapata satisfaction zaidi kushinda nikikula chakula chenye mafuta mengi kwa iyo chakula chenye mafuta kidogo ni sawa na furaha kidogo na penda lakini kwa kiasi balance ndio kina najiifunza kufurahia taste pia bila kuathiri afya iyo ndio njia yangu ya kufurahia chakula chenye mafuta.

Kwanza mradi mpya, kwa kazi kwanza, unafaa uelewe, lengo, la mradi. Unajua nini inacho, takikana, nini inafaa kufanywa, na kwa nini, muradi ni muhimu, na matakeo unayotarajia. Ivo ndo mi huanza mradi. Baada ya hapo napanga kazi, hatuwa ndogo, ndogo. Naangalia time, phrase yenye niko nayo muda niliyonayo. Naangalia resources kama pesa. Naangalia watu, ninao kama watatosha. Na kupanga mapema. Inanisaidia kuepuka confusion na kufanya kazi kwa mpangilio. Kisha naanza utaratibu na kwa nidhamu na constitency. Nafanya kazi pole pole, ili nielewe, bila haraka. Ili nielewe nijuwe ni nini kinaitajika, ni nini napenda, na sipendi pia kuchelewa. Nikiwa njiyani huwa tayari kujifunza, kupokea feedback, kurekebisha makosa. Apa na pale, panapohitajika. Pia napenda kufuatilia, maendeleo ya muradi. Naangalia kama tunakaribia kufikia target. Naangalia pia kama kila kitu iko sawa, kama vitu vimeenda, nilivyokuwa nimepanga. Naangalia kama zile end results. Ambayo nilikuwa nataka pia kama kuna dalili ya kuzifanikisha. Pia naangalia changamoto na jinsi nitakavo vihandle mapema. Kwa kifupi pia kuanza muradimpya kwangu ni kuhusu, kuelewa, kujituma, commitment, ya kushirikiana na wenzangu na pia mipango. Ambazo niko nazo.

Kiukweli Kila mtu ako na pattern yake ya uzingizi lakini Mimi naamini usingizi ni muhimu sana kwa afya binadamu kwa afya mwili na akili Kwa kawaida inapendekezwa sana na wataalamu mtu kulala masaa saba na adi tisa seven to nine hours kwa siku ili kupumzika na kurecover kurudisha ile nguvu ambayo umetumia mchana mzima So mimi hujaribu kufuata hiyo muongozo ili nirudishe energy na pia ikifika ni story na concentration. Kwa kawaida mimi hulala pattern yangu ya kulala hulingana na shughuli zangu siku za kazi au shule mi hujaribu kulala mapema kwa mfano saa nne usiku na kuamka asubui mapema. Siku za wikendi jumapili hujaribu kulala kidogo like 10 hours ama 11. Ili nirudishe ile siku ambayo nililala lesser hours. Sometimes napata uzingizi vizuri kwa masaa nane lakini pia kuna siku nalala masaa sita ama 7 hours pekee kulingana na shughuli za siku. Na kuna pia benefits za kulala mapema ama kupata uzingizi mzuri, inasaidia zaidi ya kurest tu, inasaidia na concentration, inasaidia na memory, inasaidia na mood, hadi immune system sana sana. Na pia unapata ile time unapunguza uzingizi, unachoka sana, unakuwa na stress, unakuwa overwhelmed, concentration inapungua kwaiyo mimi hujaribu sana like nalala between 7 to 9 hours ili kumaintain iyo stability ya mwili na akili. Pia nimejifunza kuwa siyo tu masaa mbali the quality ya sleep. Napenda kulala mapema. Kwa environment ambayo iko peaceful naavoid simu kabisa. Actually time yangu ya kulala mi huweka. Flight mode ndo nisisumbuliwe napenda kulala. Kable ya uzingizi. Pia kwa sababu uzingizi wangu hukuwa deep na restful. Nikiamua saa hii ni kulala nitalala vizuri sana na ata sitasikia wakiitana so inafanya kuamka asubui kuwa naamka nikiwa fresh naamka nikiwa energized naamka nikiwa nimetosheka pia kulala so kwa kifupi mimi hujaribu kulala 7 to 9 hours kwa siku siku za kawaida na wakati mwengine pia weekend napumzika zaidi kidogo kama nimepata chance Nimetokea kanisa mapema, unapata naiba some minutes hapo between nalala. Kama ilikuwa niende kanisa around saa mbili nalala hadi saa tatu and then nenda the third mass, the second mass. So, uzingizi ni kitu ya maana sana na inafaa watu watilie maanani kwa iyo stori ya uzingizi na pattern yao ya kulala. Hivyo kulala sio tu quantity ni quality pia inafanya difference kubwa sana sana sana.

Kwanza nakubaliana sana kabisa na mfumo wa usalama wa vidole. Ni mojawapo za njia za kuzidisha usalama wa kifaa au account. Sana sana inajulikana kama biometrics. Nimetumia huo mfumo kwa mfano nilipokuwa naenda kuchukua passport yangu nilichukuliwa biometrics. Hiyo ni kumaanisha hakuna mtu mwingina anaeza kuja kuclaim passport yangu ama kutumia fingerprint yangu kugain access ya information yangu. Pia nimetumia kwa simu yangu, of which naitumia sana sana kwa sababu hiyo ni very unique. Mfumo wa vidole ni very unique. Kila mtu ako na fingerprint yake, hakuna mtu anaeza ku access system, access information yako, ama account yako, kutumia, bila idhini yako. Mimi binafsi napenda kutumia fingerprint system kwa sababu ni easy, ni fast, ni convenient na ni very, very, very secure. Badala ya kuandika password kila mara, ninaweka tu kidole, system inatambua na inaniingiza ndani ya device. Ama application yenye natumia pia inaniwezesha inaniwezesha kutrack entries zangu kwa urahisi pale inapohitajika. Kutumia mfumo wa usalama wa vidole ikona umuhimu na ikona faida kubwa sana hiyo ikiwa ni usalama na uraisi. Kwa mfano kama device yangu ikipotea au device ya mtu mwingine ikipotea au kuchukuliwa na mtu mwingine, hataweza kufungua so hata weza kuaccess information yangu. Ama kuaccess account yangu bila fingerprint. Pia inasaidia kupunguza worry, kuhusu, kumemory, au kukram password nyingi, au kufungua kwa account zisizohusiana. Kwa kifupi mimi naamini mfumo wa fingerprint ni very secure, very secure. Iko convenient na smart. Mimi hujua usalama ni muhimu Hivyo kutumia biometric ni sehemu ya kuhakikisha information na devices zangu zote ziko safe. Na ni njia nzuri sana ya kumarge convenience na protection na kusecure my information. Coz najua hakuna mtu anaeze access any of my information bila idhini yangu.

Ningependa kupata mafunzo, itakayoniwezesha kufanya kazi yangu vizuri, zaidi na kujiendeleza kazi ni kwanza. Ningependa mafunzo yanahusiana moja kwa moja na kazi hii. Kama vile kujifunza taratibu na kazi hii, matumizi ya mifumo au vifaa vinevo, tumika hapa. Itanisaidia nifanye kazi kwa kuepuka makosa. Pia ningependa mafunzo ya ujuzi na jumla kazini kama mawasiliano, kuelewana hapa kule kazi tamu na usimamizi wa muda. Mafunzo haya itanisaidia sana ni shirikiani vizuri na wenzangu na kufanikisha malengo ya kampuni. Kwa ujumla natamani mafunzo, yatakayo niwezesha kukua kitaaluma na kuchangia maendeleo ya kampuni kwa muda mrefu. Pia ningependa mafunzo ambayo itanisaidia ku-expand na kujifunza zaidi kuhusu kazi zote hadi zile znye cheo ya juu ili niweze kukuwa na iyo urge ya kutaka kuenda kwa iyo cheo ingine. Na pia itanisaidia kutafautishiana kati ya kazi na pia kujipanga na kuelewa zaidi ku-deal na issues tofauti tofauti za kila sehemu siyo tu sehemu moja.

Sana sana jambo ambalo ni kipaumbele kazi ni kulingana na mimi ni uwazi ama clarity mawasiliano kazi ni lazima ikuwe clear usionge vitu za kuwacha watu wakijiuliza alikuwa ana maanisha nini kama ni deadline sema deadline kama ni task unaelezea vizuri clear communication na equals to less mistakes ya pili ni heshima. You know, ata kama uko stressed, bado, heshima ni muhimu. Tone, maneno yako yote, yanamata. Sana, sana, sana. Kazini simahali ya kudharau watu au kuongea vibaya. Una-treat kila mtu na respect, whether ni mkubwa wako, ama mdogo wako, ama client, na pia kusikiliza. Mawasiliano si kuongea pekee lazima pia unasikiza Ndiyo uelewe na ujibu vizuri Sio kujibu tu vizuri bali kujibu kwa ukamilifu watu wengi kazi ni hushindwa si kwa sababu hawaongei ni kwa sababu hawa sikizi kitu ingine pia ni timing ama masaa Kuna vitu huwezi sema anytime Unachagua wakati poa, meetings, email, ama one on one, timing lazima ikue perfect. Timing mbaya inawezaharibu vitu mingi sana, inawezaharibu leta messkubwa sana yenye, inaweza avoidika. Pia uwajibikaji ama accountability. Mawasiliano mzuri, inafanya kila mtu ajue, nilini, nani alifanya nini? Na responsibility ikowapi na hakuna storyya siku jua ama siku ambiwa ama siku kuwa Accountability ni kitu chamaana sana hiyo ingine ni professionalism Hata kama mko friendly kazini bado unajua kuna mipaka Kuna mipaka, kuna boundaries na haufai kuchanganya emotions ama feelings na kuongelelea wengine ama drama za kazi. Professional, communication, inaleta trust, inaleta heshima, inaleta inafanya watu capabilities you can do. Unawezafanya vitu mingi sana ukiwa professional kama kuliko ukichanganya vitu za kila ina hapakule.